Lao ningependa kuzungumza programu nazotumia mara nyingi kwenye simi yangu na jinsi zinavyo adhiri maisha yangu ya kila siku. Na kwa kweli, simu yangu imekua kama rafiki wa karibu. Kwa sababu, karibu kila jambo ninafanya linausiana na programu fulani. Kwanza kabisa, programu nayotumia zaidi ni WhatsApp. Hapa ndipo ninapowasiliana na mafamilia yangu, marafiki na ata wenzangu wa kazi. Kila asubuhi nikiamka, jambo la kwanza mara nyingi ni kuangalia ujumbe. Ninapata salamu, taarifa muhimu, na wakati mwingine vichekesho vinavyonifanya niaze siku nikiwa natabasamu. Bila WhatsApp ningehisi kama niko mbali na watu ninaowapenda. Programu ya pili ninayotumia sana ni YouTube. Hii ni kama darasa la burudani kwa pamoja. Ninalitumia kujifunza mambo mapya kama vile stadi za kazi, mapishi na hau ata lugha Wakati mwngine nikiwa, nimechoka, nafungua YouTube, nikaangalia mziki au vichekesho ili nipumzike na pia huwa natumia Facebook na Instagram hizi hunisaidia kuwasiliana na dunia kwa jumla napata habari naona maisha ya watu na marafiki zangu na kupande wa ingine wa masomo na kazi, ninatumia Google na Gmail, mara kwa mara. Nikihitaji taarifa yoyote, nafungua Google, nikitaka kutuma au kupokea nyaraka, natumia Gmail. Programu hizi hunirahisishia kazi na kunifanya niwe na mpangilio mzuri. Mwisho kabisa pia programu za kifedha kama mpesa au za benki, hizi hunifanya nihisi salama kwa sababu naweza kutumia pesa, kulipa bili na kuangalia salio langu bila kuenda kwa benki. Kwa hivyo kwa jumla, programu nazotumia mara nyingi zimekua sehemu ya maisha yangu, zinasaidiana kuwasiliana, kujifunza na kufanya kazi na kujiburudisha.

Swali nzuri, kwangu wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupata nafasi ya kupumzika kidogo baada ya kazi za asubuhi. Mara nyingi huanza kwa kunawa mikono na kukaa mahali patulivu ili nipate utulivu wa mawazo. Kisha mimi hufungua chakula changu, labda wali na maragwe au ugali na mboga, na kula taratibu nikifurahia kila tonge. Wakati huo, huwa si haraka, kwa sababu napenda kuupa mwili wangu muda wa kushiba vizuri. Baada ya kula, wakati mwingine napenda kutembea kidogo nje ili nipate hewa safi. Kutembea huku, hunisaidia kunyoosha miguu, na kupunguza uchovu uliokusanyika tangu asubuhi. Nikiwa njiani mimi hupenda kusalimia wenzangu, tukibadilishana maneno machache ya utani au kuzungumzia jinsi kazi inavyoendelea. Hii hunifanya nijisikie huwa sehemu ya timu na huniongezea nguvu ya kuendelea. Na pia kabla ya mapumziko hayajaisha huwa napenda kupanga mambo machache ya alasiri, naangalia ratiba yangu, nakumbuka kazi ziliozobaki, na kujiandaa kisaikolojia kurudi kazini. Kwa kufanya hivyo, narudi kazi nikiwa na nguvu mpya, akili iliyo tulia, na moyo ulio tayari kuendelea na majukumu ya kila siku.

Je, nimewahi kuenda kwenye tamasha, jibu nindiyo, nimewahi, na kwa kweli ilikuwa moja ya siku, ambazo staweza kusisa hau, maisha ni mwangu. Na kumbuka niliamka mapema asubuhi nikiwa na msisimuko mkubwa, moyo wangu ukipiga kwa kasi kwa sababu nilijua siku hiyo ningeona wasani naowapenda, wakitumbuiza moja kwa moja, nilijanda vizuri, nikachagua mapazi ya kustarehe lakini pia ya kuvutia. Kwa sababu nilitaka nijisikie uhuru na kujiamini katikakatikati umati ya watu. Nilipofika kwenye eneola tamasha, nilishangazwa na wingi wa watu na sauti za vicheko, mazungo mzo, na mziki uliokuo na pigwa kwa sauti ya kubwa. Kulikuwa na watu warika tofauti, wote wakikusanyika kwa lengo moja, kufuraia mziki. Nilihisi kama nipo, sehemu ambayo kila mtu anaelewana, hata kama hatujua ni majina ya kila mmoja. Niliposikia msiki ukianza rasmi, nilihisi mwili wangu ukianza kusogea mwenyewe kwa midondo. Nilipiga makofi, nika ruka na nikaimba pamoja na msani kana kuamba niko jukwani naaye. Na kile kilichoniguza zaidi ni chizi msiki uliveweza kunganisha watu. Niuno wakitabasamu, wengine wakivumba macho na kuimba kwa hisia. Na kanakuamba kila uimbo uliokua ukizungumuza moja kwa moja na mioyo wawo. Badaya tamasha kuhisha nirudi nyumbani nikiwa ni mechoka lakini muenye furaha ili siyo elezeka. Masikio yangu baado ya likuwa ya kisikia midundo na kichwani mwangu nilikuwa narudia maneno ya nyimbo zinirizo zipenda zaidi Nilitambua kwamba tamasha la mziki situ kuhusu kusikidiza nyimbo Bali ni kuhusu kushirikiana naisia furaha na kumbu kumbu na watu wengine.

Jee, unapenda kutembea msituni? Mimi binafsi, napenda sana kutembea msituni. Kila napofikiria msitu, nafikiria utulivu, hewa safi, na sauti za asili, zinazotuliza moyo. Kutembea msituni hunifanya nijisikie karibu zaidi na uumbaji wa Mungu, na hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina kuhusu maisha yangu. Ninapuingia msituni mara moja najisikia harufu ya udongo, mwenye unyevunyevu na maji mabeji. Sauti za ndege wakiruka na kuimba pamoja na kelele ndogo za wadudu hunifanya nihisi kama niko katika ulimwengu mwingine. Mbali na kelele za magari na pilkapilka za mjini. Kutembea huku hunisaidia kupumua pole pole, kutuliza akili na kuwacha mawazo mazito yanayonisumbua. Na pia wakati mwingine napenda kutembea pole pole sana nikitazama miti mirefu, nikiguza magome yake, na kushangaa jinsi imeweza kukua kwa miaka mingi bila kukata tamaa. Hii hunifundisha uvumilivu na subira. Pia napenda kutazama mwanga wa jua unapopenya kati kati ya matawi ya miti. Ukitengeneza vivuli vizuri aridhini. Mandhari hiyo hunifanya njisikie mwenye shukran na furaha ya ndani. Kutembea msituni pia hunisaidia kiafya mwili wangu hupata mazoezi mepesi miguu inachoka kwa raha kuona moyo unafanya kazi vizuri. Lakini zaidi ya yote nafsi yangu hupumzika Nahisi kama ninajitenga kwa muda wa matatizo ya kila siku na najipa nafasi ya kujisikia huru na utulivu. Kwa hivo kujuliza, je, napenda kutembea msituni? Jibu langu ni ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Na si tu matembezi ya kawaida, bali ni safari ya ndani, ya moyo, akili na roho.

Leo ningependa kuzungumzia rangi ninayoipenda zaidi na mahali ninapoiona mara nyingi. Rangi ninayoipenda sana ni rangi ya blue. Kila napoiona nahisi utulivu na amani ndani ya moyo wangu. Kama vile mawazo yangu yanatulia na roho yangu inapumua kwa huru. Naiona rangi ya blue angani kila asubuhi ninapoamka na kutazama mawingu yakipita pole pole. Anga la blue hunikumbusha ndoto zangu na matumaini yangu, likinionyesha kuwa dunia ni pana na kuna nafasi ya kufikia malengo yangu. Pia naliona blue baharini au katika mito mikubwa, ambapo maji yanangaa chini ya mwanga wa jua na kuleta hisia ya uhai na nguvu. Na ninapo vaa za rangi ya blue najihisi nikiwa na ujasiri na utulivu kwa wakati moja. Rangi huu unifanya nijione nikiwa nimesimama imara, tayari, kukabiliana na changamoto za maisha bila hofu. Wakati mwingine naiona blue kwenye maua kama vile maua ya jakaranda au maua ya pori na hapo ndio nahisi uzuri na uwasiri ukinipa furaha na faraja. Kwa jumla rangi ya blue inanivutia kwa sababu inawakilisha amani, matumaini na kina cha hisia naiona angani, majini, kwenye mavazi na katika maumbile yanayonizunguka. Kila ninapoikutana nayo nakumbusha kuwa maisha yana uzuri wake na kana kwamba hata katikati ya misukosuko ya maisha bado kuna utulivu na mwanga wakutazamia mbele.

Swali kama na hifadhi kitu cha thamani jibu ni ndiyo. Naifadhi kitu cha thamani sana maisha ni mwangu. Si dhahabu wala pesa, bali ni kumbu kumbu na ndoto zangu. Kuna vitu ambavyo siwezi kuviweka kwenye sanduku la kawaida, bali ni navihifadhi moyoni na akilini kwa sababu vinathamani isiopimika. Kitu moja cha thamani ninachohifadhi ni picha za familia yangu. Kila ninapozitazama, nakumbuka upendo, furaha, na nyakati tulizo shiriki pamoja. Ninakumbuka, nilikotoka, watu walionilea, na walionipa nguvu na kuendelea kusonga mbele hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Hizo picha ni kama hazina kwa sababu zina hadithi za maisha yangu. Pia nahifadhi maneno ya hekima nilio ambiwa na wazazi wangu na walimu wangu. Maneno kama usikate tamaa, jiamini na heshima ni msingi wa kila kitu. Maneno haya hunipa mwanga ninapokuwa gizani, huniongoza ninapochanganyikiwa na hunipa ujasiri wa kusimama imara ninapokutana na chagamoto yoyote. Kwa na tena pia kuna ndoto zangu, ndoto kama kuwa mtu bora hunisaidia mwingine na kufanikisha malengo yangu nazifadhi kama mbegu moyoni. Ni kizimwagilia kwa juhudi, subira na maimbi na pia kwa hiyo, swali je nahifadhi kitu cha thamani Ndiyo, naifadhi, naifadhi upendo, kumbukumbu, hekima na ndoto vitu hivi havipotei kwa rahisi Havichakai kama vitu vya kawaida na haviwezi kuibiwa vinanifanya niwe nilivyo na vinanipa sababu ya kuendelea kuishi kwa shukrani na matumaini.

Swali nzuri, mimi mchana ukifika maranyingi na jikuta nikifikiria chakula kitakacho nipanguvu na kuendelea shughuli za siku. Mimi huwa napenda kula chakula ambacho, kinanitosheleza na kunifanya nijisikie, nimeshiba bila kuchoka. Kwa hiyo chakula ninacho kula maranyingi, mchana ni wali na maharagwe au wali mboga. Wakati mwingine nikiambatanisha na kipande cha nyama au kuku. Kabla ya saa ya chakula cha mchana, tumbo langu huanza kunikumbusha taratibu na hisi njaa, lakini si njaa ya kukimbilia chochote. Bali njaa inayotaka chakula chenyelishe wakati huo nafikiria jinsi wali ulivyo rahisi kuandaa jinsi unavyoweza kuendana na aina nyingi na mboga au mchuzi. Harufu ya wali uliopikwa hunifanya nijisikie nyumbani na hunikumbusha chakula cha pamoja tulichokuwa tunakula na familia. Nikipata wali na maharagwe na jisikia nikiridhika sana. Maharagwe hunipa proteini na wali hunipa nguvu. Nachukua sahani yangu naanza kula pole pole nikifurahia kila tonge. Naa siku zingine hasa ninapokuwa na kazi nyingi au unikiwa nje na chagua ugali na sukuma wiki au ugali samaki. Ugali hunishibisha kwa muda mrefu na mboga unifanya nijisikie mwenye afya ninapokula na waza jinsi chakula hiki rahisi kinavyo unifanya niwe na nguvu na kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Kwa hivyo kwa jumla, chakula ni na cho kula maranyingi, ni chakula cha kawaida, lakini chenye maana kubwa kwangu. Kina niunganisha na utamaduni wangu, kina nipanguvu, na kina nifanya ni jisikie nimeridhika. Kila ninapoketi kula najua kuwa huo ni mda wangu wa kupumzika, kufurahia ladha na kujiandaa kuendelea na safari ya siku.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa Monika na ni mtu ambaye ana nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu. Tangu tulipokutana tulijenga uhusiano ulioja uaminifu, heshima na kuelewana kwa kina. Ye ni mtu ambaye naweza kumweleza kila kitu bila ofu na kuukumiwa. Iwe ni furaha zangu, uzuni zangu au changamoto na zozipitia maishani Kila ninapokuwa na wakati mgumu, rafiki yangu monika huwa karibu na mimi kunitia moyo Nanipa ushauri wenye hekima na kunikumbusha dhamani yangu Wakati mwingine hatuitaji hata kuzungumza sana Wepo wake huu unifanya nijisikie salama na kutulia Nanifanya nicheke, ananitia nguvu Ananipa matumaini pale napohisi nimechoka au kukata tamaa katika nyakati za furaha yeye ndio, wa kwanza kusherehekea nami tunapenda kukumbuka kumbukumbu zetu za zamani, kuzungumzia ndoto zetu za badae na kupanga mipango ya maisha Rafiki yangu, wa karibu zaidi si mtu, wa kuzungumza na ye bali ni kama ndugu Niliyemchagua kwa hiari yangu Kupitia urafiki wetu, nimejifunza maana ya kweli ya upendo uaminifu na kushirikiana katika kila hatua ya maisha yetu Rafiki yangu monika ni mtu namdhamini sana.

Leo, nataka kuzungumzia kuhusu kitu rahisi lakini cha muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Je, napendelea kitanda kigumu au kitanda kizuri. Kwa munda murefu nilikuwa sijawai kufikilia sana kuhusu ili lakini kadrimi miaka kilivyopita na mwili wangu ukanza kuchoka zaidi, iligondua kwa utaguzi wa kitanda unamchango mkubwa katika afya na usingizi wangu. Upande wangu, nimewai kulala kwenye vitanda vya ina zote mbili. Nimewai kulala kwenye godoro gumu. Sana kiasi kwamba kila nikigewuka usiku na isi mifupa yangu kama inagonga sakafu. Pia, nimewayi kulala kwenye godoro laini. Sana kiasi kwamba mwili wangu unazama kama niko kwenye mchanga. Kila uzoefu ulikuwa na hisia tufauti kabisa. Chanda kigumu unipaisia ya uthabiti ni kilala juu yake mgongo wangu unakua sawa. Na najisi kama kwamba mwili wangu umeungua mikono mizuri. Mara nyingi naamka asubui nikiwa na nguvu bila maumivu ya mgongo Iyo unifanya nisi kuwa kitanda kigumu kina nisaidia nijiweke usawa kiafya. Lakini wakati mwingine ugumu wake unifanya nijisikia kama sijapumzika vya kutosha. Hasa kama nimechoka sana au nimefanya kazi nzito mchana kutua Kupande mwingine kitanda kizuri laini hunipa faraja ya kipeke ni kilala juu yake na hisi kama nime kumbatiwa na usingizi wenyewe. Mwili wangu unapumzika taratibu, misuli ina legea na mawazo yanatulia Kuna siku ambazo ninapenda sana kujitupa kwenye kitanda laini Barada ya siku undefu nikiwa nimechoka na kuwacha mwili wangu uzame taratibu na hata hivyo pia nika kuwa nimeugundua kuwa Kichanda laini sana wakati mwingine hunifanya niamuke nikiwa na maumivu ya mgongo au shingo. Mwili wangu unapo ingia saana ndani ya godoro mkao wangu wakulala hubadilika na si wakati wote unifaa. Ndipo unapokumbuka faida za kitanda kigumu ambacho hunisaidia kulala kwa mkao ulivyonyooka. Kwa hivyo nikijiuliza swali napendelea kitanda kigumu au kizuri. Jibu langu haliko upande umoja tu, mimi napendelea kitanda chakati. Kisicho kigumu kupita kiasi, wala kisicho laini kupita kiasi. Napenda godoro ambalo, linalipa msada wa mugongo, lakini pia lina upole wa kunipa faraja Kitanda kinacho niruhusu kupumzika, kuota ndoto, na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Mwisho wa siku, usingizi nisehemu muhimu ya maisha yangu. Hivyo kitanda changu si tu mahali pa kulala Bali ni mahali pakumuzisha mawazo Kulejesha nguvu na kujianda kwa siku mpya.

Hujambo, leo nataka kuzungumuza na wewe kuhusu jambo moja ambalo, limebadilisha maisha yangu ya kila siku. Mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Awali nilikuwa na shaka kidogo, nilithani, hii ni kweli. Vidole vyangu vinaweza kufungua simu yangu kila wakati bila makosa. Lakini sasa, siwezi kufikiria maisha bila mfumo huu. Kila subuhi ninapo amka, simu yangu inafunguka mara moja na ni rahisi. Kwa kweli, kuna watu wanasema hii, si salama. Wanaweza kuiba vidole vyako, nilithani hivyo pia mwanzoni, lakini baada ya kuchunguza, nimeona ni salama. Vidole vyangu vinafungua simu tu, na ni teknolojia inayotumika ni ya hali ya juu sana. Pia inarahisisha kila kitu. Malipo, kufungua appsi, hata kuangalia barua pepe, hakuna tena kuandika nywila ngumu au kujaribu kumbukumbu la kuandika nambari ya siri refu. Lakini pia si kila kitu ni rahisi mara nyingine vidole vyangu vinapokauka au ikiwa umepaka krimu kidogo simu haiwezi funguka. Hapo ndip ninapo papaswa kuwa na mbadala kama namba ya siri au uso. Lakini hiyo ni kidogo tu. Faida ni kubwa mno, ni haraka, ni rahisi na inanipa uhakika wa usalama kila siku. Na najua sasa kwamba teknolojia nzuri ni ile inayo rahisisha maisha. Mfumo huu wa vidole umenifanya niwe na uhakika, haraka na salama ya kila kitu napokifanya.

Jambo, leo ningependa kuzungumza kuhusu mahali na penda kutazama video mtanda oni. Kwa kweli nimegundua kuwa kila mtu ana mtindo wake. Na mimi ni mtu wa kuangalia video zinazonifraisha kunipa marifa au kunitia motisha. Kwanza kabisa napenda kutumia YouTube kila siku na pata video mpya za elimu, mtindo ya maisha au ata vichakesho. Kwa mfano wiki hii ni itazama video ya mapishi kwa Chef John Kwa kweli ni jifunza mbinu mpia na kuanda chakula na piyapili napenda kuangalia video za TikTok hizi Izi fupi fupi za kuvutia maranyingi za nifraisha au kunipa mawazo mapya Hapa napata video za kuchekesha mchindo na hata video za kiafia na pia mtu kufundisha chinzi ya kufanya mazoezi ya haraka nyumbani kuhusiana na video za filamu na mfulizo Napenda Netflix na Amazon video Prime Izi si zabure lakini unapata video zenye ubora Wajuu na hadithi za kuvutia siku Izi na pia nimependezo na mfulizo wa Stranger Things na pia ni filamu za mutisha sana Kwa kifupi inapenda kutazama video mtandaoni mahali ambapo naweza kuchagua kile na chokitaka na kila jukua alina aina yake ya burudani, elimu, kama vile youtube utoa uuru wa kuchagua, tiktok ni burudani ya haraka na netflix inatoa ubora wa hadithi zenye muvutio. Kila moja inatoa kitu tofauti na kwa hivo sipendi kubana kwa jukua moja tu.

Hujambo wa leo, nataka kushiriki jambo dogo kuhusu mimi. Ambalo ni swali je umewai kujifunza kupiga gitaa, ndiyo ni nimeshawahi, lakini si kwa njia rasmi sana. Nilianza kujifunza nilipokuwa na miaka kumi na nane. Kwanza kabisa nilipata gitaa ya zamani kutoka kwa rafiki yangu na kuanza kujitahidi kucheza nyimbo rahisi. Nilijifunza kutumia video za mtandaoni na kuangalia baadhi ya vitabu vya mafunzo ya gitaa. Kila siku nilijaribu kutumia dakika kumi hadi kumi na tano tu lakini kwa hakika kila kipande cha muda kilikuwa kikubwa kwa maendeleo yangu. Nilijifunza nyimbo rahisi kama twinkle twinkle little star na baada ya nyimbo za asili za kiswahili. Kila mara nilipofanikisha kucheza wimbo mzuri bila kukosea moyo wangu ulikuwa na furaha sana. Kwa hivyo gitaa nilimewahi jifunza kwa kujiburudisha tu.

Akila mtu anamambo ya namufanya furai. Na kwangu furaa inatokea pale ninapokuwa karibu na wale ninawapenda. Kwa mfano, siku niliposherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafikizangu. Niliisi moyo wangu kijafura isio na kifani. Situ zawadi walizo bali kicheko chao. Maneno mazuri na chinzi walivyo kuwa tayari kusherekea pamoja na mimi. Pia mara nyingine furai na kuja kutoka kwenye mambo madogo madogo ya kila siku kwa mfano wakati napokea ujumbe wa mshangau kutoka kwa rafiki au napopata nafasia kuangalia jua napotua na upepo wa asubui ukiangaza uso wangu. Na tena fura yangu ni dhahiri zaidi, napufanikisha jambu ambalo, nilikuwa nimejipa changamoto, kama nilivyokuwa nikijaribu kupika chakula kipia, ni naricho kiona kwenye video pane YouTube, na timaye nikakipika bila makosa. Iyo ni kitu ambayo unipatia furaa.

Hujambo, nikiulizwa siku zote napenda kutumia muda na familia yangu. Utasema ndio napenda kutumia muda na familia yangu kwa sababu huwa inanifurahisha kila wakati napokuwa pamoja na siku moja ilikuwa siku ile ya kuzaliwa. Wakati nilikaa na familia yangu na tukasherekea pamoja na kula chakula pamoja. Tena kitu ingini napenda kufaya na familia yangu ni kuenda piknik na familia yangu. Tunapanga piknik kilajuma pili, tunachukua chakula, chetu, vinywaji na micheza ndogo ndogo tunenda kujiburudisha. Na wakati naona watoto wakicheza na waze wamekiti chini ya mti wakiwangia hadithi zao wakicheka. Pia napenda kupika pamoja na familia yangu ambapo naona mama akipika chakula kikuu. Mimi hapa ni kianda vitunguu na juisi pa moja.

Hii ni moja ya maswali ambayo mara nyingi watu hunishauri kuniuliza. Kwa kweli mimi napenda kusoma maoni mtandaoni. Lakini si kila wakati. Kuna siku napata furaha kubwa nikipata maoni mazuri. Yenye maana na yenye uelewa mzuri kutoka kwa watu wengine. Ni kama kuwa na marafiki wapya ambao wanashiriki mawazo yao na wewe. Na mara nyingine unajifunza kitu kipya au kupata mtazamo wa tofauti Kwa mfano, napenda kuangalia maoni ya watu kuhusu filamu au vitabu nilivyo vichunguza Mara nyingi maoni ya wengine huwa na hoja nzuri ambazo sijawahi kufikiria na mara nyingine yana naweza kuniguza kihisia Naona kama kuna hadithi ndogo nyuma ya kila jibu hadithi ambayo inaweza kunifundisha kitu au kuniacha nacheka. Lakini pia lazima niseme ukweli. Si kila wakati ni nzuri kusoma maoni mtandaoni. Kuna maoni machungu, hasi na yenye chuki. Na mara nyingine yanaweza kuwa mzito kwa akili. Siku nyingi napata nifanye kazi ya kuchambua ni yapi maoni ya dhamani na ni yapi ya napaswa kupuuzia. Ina nifundisha uvumilivu na kutochukua kila kitu binafsi. Na kwa hiyo je, napenda kusoma maoni mtandaoni? Ndio, napenda lakini kwa njia ya busara. Napenda kusoma maoni ambayo ya nachangia, yani fundisha, na yananipea furaha. Na kuepuka yale yanayoweza kunivuruga au kuumiza hisia zangu. Kusoma maoni mtandao ni sanaa ya aina yake na kama tunavyo jifunza kuipenda vizuri, inaweza kuwa kitu chenye maana sana maishani mwetu.

Hujambo, leo ningependa kushiriki nawe kuhusu nisomo gani, nililopenda shuleni. Siku zote nilipenda sana somo la hesabu, kwani hesabu ilikuwa inanitia moyo, kutatua changamoto, na kunifanya nifikirie kwa kina. Kwa mfano, nilipokuwa nikijifunza kuhusu algebra, nilifurahi sana kuona jinzi nambari na alama zinazofanya kazi pamoja. Ilinipeleka kwenye hali ya kutatua matatizo yenye akili na kila mara nilipokuwa nikitatua hesabu ngumu nilihisi fahari kubwa. Lakini siyo hesabu tu, nilipenda pia sayansi asavipindi vya majaribio. Kila mara tulipokuwa tunafanya majaribio darasani, nilijisikia kama mtafiti mdogo. Nilipenda kuona jiinzi mimea inavyo kua au jinzi kemikali zinavyo badirika. Sayanzi ili nifundisha kuwa kila kitu kina sababu na ili nifundisha kuwa kutafuta majibu ni jambo la kufurahisha kufurahisha Nilijifunza kuwa kuuliza maswali siyo tu sawa bali ni muhimu sana Lakini kweli kila somo lina muhimu wake Hata kama siyo kila somo nilolipenda Nilijifunza kuwa kila somo linafunzo la kipekee Somo la kama vile la historia pia zilikuwa na watu walikuwa wanaipenda Lakini kwangu hesabu ilikuwa somo ambalo nilithamini sana.

Hujambo, leo ningetaka kuzungumzia swala kuhusu kama napenda kuvaa shati au t-shirt. Kwa upande wangu, mi napenda kuvaa t-shirt. Kwa sababu, ni rahisi kuvaa, sana sana ukiwa ni siku ya haraka, au unasubiri basi ya mwisho kabla ya kuondoka. T-shirt, haina matatizo mengi kuvaa, wala hakuna kifungo ya kufunga, ama nini, ni kuvaa na kuondoka.

Kweli hivi watu wananiuliza mara nyingi, je unavaa miwani? Haa, jibu langu ni ndiyo, na kwa sababu nyingi, kwanza kabisa macho yangu, yanachoka haraka sana. Leo ni siku nyingine ya kutumia simu ya kompyuta, muda wote, na bila miwani, nichakua na kichefu-chefu, cha macho na kuvimba. Miwani yangu ni kama rafiki wa kweli, kila siku, kila wakati. Lakini sio afya tu Kuna mitindo pia miwani hii niliovaa sio tu kwa macho Bali pia nisehemu ya jinsi navyojielezea Wakati mwingine miwani yanifanya niwe mtulivu wengine wananiona kama mtu wa akili au hata mtu wa heshima kidogo Hii inanifurahisha kweli Si kila mtu anapata nafasi ya kuonyesha utu wake Kwa kitu kidogo kama hicho.

Mimi binafsi napenda mboga nyingi, lakini kuna zile ninazozipenda zaidi. Kwa mfano, napenda sana sikuma wiki. Inakuwa haraka, nitamu, na ninaona inanisaidia kuwa nanguvu. Kila wakati nafanya chakula sipendi kuwacha sikuma wiki. Na pia napenda jinsi inavyoongezeka haraka kwenye bustani. Sio lazima nimpe kila mara. Na tena kisha napenda spinach. Hizi ni za afya sana. Zenye vitamini nyingi napenda kuziokoa kidogo kisha kuongeza kwenye mchuzi wa maharagwe. Zina ladha nzuri na zinasaidia ngozi yangu. Pia nimesoma kwamba watu wengi mashuhuri kama popeye walipenda spinach kwa sababu inawapa nguvu sana.